Ili kukamilisha kazi kwa wakati nafanya mipango mizuri kwa kupanga vipaumbele na kueka ratiba ya kazi. Mimi hugawa kazi katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kuisimamia. Na huitahibu kuepuka visumbufu pia ufuata muda uliopangwa kushirikiana na wenzangu inapohitajika. Na kufuatilia maendeleo ya kazi mara kwa mara ili kuakikisha inakamilika kwa wakati unautakiwa.

Ndiyo, nishai safiri na ndege, lakini ilikuwa ni pahali pafupi, si pahali mbali sana. Ilikuwa kutoka Nairobi, mbaka kisumu. Usafirishaji wangu ulikuwa ni wa ndege ndogo, ambalo nililowezesha kunifikisha kutoka Nairobi, mpaka pale nilikuwa naelekea kisumu. Na pia hela haikuwa juu sana na ilikuwa ninaelekea kwa biashara ambapo biashara hiyo ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa inahitajika wakati huo na ilikuwa na ni biashara wa haraka. So ilibidi nichukue ndege kutoka pale mahali nilipokuwa ama mahali ambapo nafanya kazi mpaka sehemu mahali mteja alikuwa. Ili tuweze kupatana na kufanya kazi.

Nina ziona tathmini na kazi kuwa muhimu sana. Hunisaidia kujua ninachofanya vizuri na ninachohitaji kuboresha ili nifanya kazi bora zaidi. Na pia huziona kama fursa ya kujifunza na kubaini nguvu zangu na maeneo ya kuboresha. Ingawa wakati mwingine zinaweza kulete msisimuko au wasiwasi mdogo hunisaidia kuweka malengo mapya, kuboresha utendaji wangu na pia kukua kitaalamu.

Natumia muda wangu wa bure kupumzika, kusikiliza muziki, kuzungumza na marafiki au familia. Na wakati mwingine kujifunza mambo mapya au kufanya shughuli zinazonipendeza. Shughuli hizi ni kama kuenda kutembelea marafiki, kuenda kujionea sinema katika vituo vya sinema. Na pia kuenda kufanya kuendesha baisikeli.